Mimi hutunza nywele zangu kwa kuziosha na kuzipaka mafuta maramoja au mbili kwa wiki kulingana na aina nywele na hali ya hewa. Pia upunguza nywele inapohitajika ili ziwe nadhifu. Utunzaji huu hunisaidia kuwa na nywele safi zenye afya na kunifanya nijisikie kujiamini na nadhifu kila wakati.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani kama kuku, nawafuga kwa sababu hunipa mayai na pia ni rahisi kuatunza, kuwafuga hunisaidia uwajibikaji na uvumilivu Kila ninapowatunza ndege hawa, hunifanya nijisikie furaha na kuridhika kwa kuwa, wanachangia mahitaji ya nyumbani ya kila siku.

Ninapenda majira ya masika kuliko majira mengine, masika nikipindi cha mvua ambapo mazingira yanakua ya kijani na yenye uhai Nilianza kuyapenda majira haya kwa sababu hunikumbusha utotoni, wakati mvua ilileta furaha na chakula, kingi mashambani Wakati wa masika napenda kulima, kutembea nje na kufurahia hewa safi. Hali ya hewa hua baridi na tulivu Wakati wa masika napenda kulima, kutembea nje na kufurahia hewa safi.

Chakula chakigeni ambacho nimewahi kujaribu ni pizza. Nilikipenda kwa sababu kinaladha nzuri na hutengenezwa kwa viungo mbalimbali kama jibini, nyama na mboga. Kuonja chakula hiki kilinifanya nijisikie furaha na kuniongezea hamu ya kujaribu vyakula vingine kutoka tamaduni tofauti tofauti.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Mazoezi ninayopenda kufanya ni kukimbia, kufanya mazoezi ya kunyanyua mwili na wakati mwingine kucheza michezo. Mazoezi hunisaidia kuimarisha afya yangu, kuongeza nguvu na kupunguza msongo mawazo. Pia hunifanya nijisikia mchangamfu mwenye nidhamu na tayari kushugulikia majukumu ya kila siku kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha unisaidia kuifadhi kumbukumbu, muhimu, kuonyesha ubunifu wangu na kuona uzuri wa mazingira yanayo nizunguka. Napenda kupiga picha za asili, watu na matukio maalumu. Kila ninapopiga picha, unifanya nijisikie furaha, utulivu na kuridhika kwa kunasa muda wakipekee.

Ndio, ninatumia teknolojia sauti mara kwa mara, naitumia kusikiliza muziki, kusikiliza habari na wakati mwingine katika mawasiliano kama simu au ujumbe wa sauti. Teknolojia hii hunirahishishia kupata taarifa bila kuangalia skrini na hunifanya nijisikie huru mwenye ufanisi na faraja katika shuguli zangu za kila siku.

Mafanikio ya binafsi ni nayo thamini kazini ni kueza kukamilisha majukumu kwa wakati, kuboresha ujuzi wangu na kupata imani ya wenzangu na viongozi. Mafanikio haya hunifanya nijisikie fahari, kujiamini na kuwa na matisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Pia hunionyesha kuwa juhudi na nidhamu huleta matokeo mazuri katika kazi.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi ufanya kusimama kimya kwanza kusikiliza kwa makini na kujaribu kuelewa upande wake Kisha ufanya mazungumuzo kwa heshima ili kutafuta suluhisho la amani njia hii unisaidia kuthibiti hisia kuondoa mkanganyiko na kurekebisha uhusiano Kila ninapofanya hivyo unifanya nijisikia utulivu busara na motisha kushirikiana vyema na wengine.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hufanya kupumzika, kunywa chai au maji na kuzungumza na wenzangu. Pia mara nyingine ufanya matembezi madogo au kusoma kitu cha kufurahisha. Njia hizi hunisaidia kupunguza uchovu, kurudisha nguvu na kuongeza umakini. Kila ninapopumzika kwa njia hii, hunifanya nijisikia furaha, utulivu na motisha ya kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kufanikisha maendeleo yangu binafsi na kusaidia timu yangu kufanikisha malengo makubwa napenda kuimarisha ujuzi wangu kuchukua nafasi za uongozi na kuongeza mchango wangu katika miradi kufanikisha hili utanifanya nijisikie furaha motisha na kuridhika kwa kuona jitihada zangu na za timu zinaleta matokeo mazuri.

Ninapo jihisi kusubiri kwenye mstari. Mara nyingine najisikia uvumilivu na kidogo uchovu. Hata hivyo napenda kutumia muda huu kusoma, kusikiliza muziki au kuzingatia mambo ya muhimu. Njia hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawaza na kufanya muda uende haraka. Kila ninapo kamilisha kusubiri, hunifanya najisikie furaha na utulivu.

Kila mwezi kazini, mimi huweka malengo kwa kupanga kazi, kuzingatia kipaumbele na kutenga muda wa kila jambo. Napanga malengo kwa wangalifu ili kuhakikisha yamewezekana na yana naendelea na malengo ya timu. Njia hii hunisaidia kuboresha utendaji wangu, uthibiti muda na kufanikisha majukumu kwa ufanisi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni nayempenda ni Lebron James na mpenda kwa sababu ana ujuzi mkubwa, nguvu na kutumia akili katika mchezo na kumbuka mchezo moja wa ajabu ambapo alifanikisha mabao muhimu na kuongoza timu yake kushinda Ujuzi waki unayo jitokeza ni kuruka juu, kupika pasi sahihi na kufunga pointi kwa ustadi mkubwa Kila ni napomwona na kicheza, unifanya nijisikie mshangao, furaha na motisha kufuata mchezo wake kwa makini.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya waridi. Naipenda kwa sababu hunipa utulivu na furaha. Mara nyingi hunihusu wakati wa asubuhi au wakati wa bustani. Harufu hii hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utotoni wakati nilipokuwa nikicheza bustanini na familia. Kila ninapopata harufu hii hunifanya niisikie amani, furaha na mshangao wa asili.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa daktari wa kusaidia wagonjwa na kuokoa maisha watu Napenda taaluma hii kwa sababu hunipa nafasi ya kutoa msaada muhimu na kuleta faraja kwa wale wanaohitaji Kila ninapofikiria ndoto hili, hunifanya nijisikie motisha, mshangao na furaha ya kweli na hunifanya nifanye kazi kwa bidii kufanikisha ndoto yangu siku za usoni.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kila siku, napenda kwa sababu hunipa nguvu, unisaidia mifupa yangu kuwa imara, na ni muhimu kwa afya yangu kwa ujumla, mara nyingi hunywa asubui au baada ya mazoezi ya mwili, kila ninapokunywa maziwa. Hunifanya nijisikie furaha utulivu, na nishati ya kutosha kushugulikia shuguli zangu za kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu, kushirikiana na wengine na kufanya majaribio ya vitendo. Pia hupenda kutumia teknolojia kwa mtandao au video za elimu kujua zaidi. Njia hii hunisaidia kuelewa vizuri, kukumbuka kwa urahisi na kupata ujuzi wa kutumia kila siku. Kila ninapojifunza jambo jipya, hunifanya nijiskie furaha mshangao na motisha ya kuendelea na kujua zaidi.

Kila siku mimi hutumia kompyuta, simu na kithibiti cha mtandao kama zana za dijiti. Zinaniwezesha kufanya kazi, kusoma, kwasiliana na marafiki na kupata habari. Pia hufanya kazi zangu ziwe rahisi na haraka zaidi. Kila ninapotumia zana hizi, hunifanya nijisikie ufanisi, furaha na motisha kushugulikia majukumu yangu ya kila siku.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana katika shughuli mbali mbali. Tunapika pamoja, kucheza michezo, kuzungumza kuhusu maisha, na kufurahia chakula cha pamoja. Pia napenda kufanya matembezi madogo au kutembelea maeneo ya burudani pamoja. Njia hii hunisaidia kuimarisha upendo, mshikamano na furaha kati ya wanajamii na familia.

Kila siku mimi hutumia wi-fi na data ya simu kwa shughuli mbali mbali. Wi-fi hunirusu kufanya kazi, kusoma na kutazama video bila kukatika. Huku data ya simu ikinisaidia kuwasiliana na marafiki na familia popote nilipo. Njia hizi hunirahisishia kupata habari na kufanya kazi kwa ufanisi. Kila ninapozitumia hunifanya nijisikie ufanisi, furaha na amani ya akili.

Kitu kinachonifanya nicheke ni vichekesho, hadithi za kuchekesha, au tabia za watu zinazofurahisha. Napenda pia kucheka pamoja na marafiki na familia wakati wa michezo au mazungumzo ya kufurahisha. Kicheko hichi hunifanya nijisike furaha, utulivu na mshangaa. Kila ninapocheka, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya siku yangu kuwa yenye raha zaidi.

Wazo zuri ni lilo nalo kwa siku ya leo ni kushugulikia majukumu yangu yote kwa nidhamu na kwa ufanisi. Pia napanga kutumia muda wangu vizuri, kushirikiana na wenzangu na kujifunza jambo jipya. Wazo hili utanisaidia kuwa na furaha, utulivu na motisha kufanikisha siku yangu vizuri. Kila ninapotekeleza wazo hili, unifanya nijisikie kuridhika.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuzungumza kwa heshima, kushirikiana katika shughuli na kuwa na tabia nzuri. Napenda pia kusikiliza wengine na kuonyesha shauku ya kujua zaidi kuhusu wao. Njia hii hunisaidia kujenga uhusiano wa kirafiki, kuaminiana na kufurahia kushirikiana pamoja.

Kazi ya nyumbani ninayo chukia ni kusafisha choo. Hata hivyo, najua ni muhimu kwa usafi na afya ya familia. Mara nyingine ufanya kuwa changamoto kidogo. Lakini ninajitahidi kufanya kazi hii kwa haraka na kwa ufanizi. Kila ninapokamilisha, hunifanya nijisikia kuridika furaha na utunzaji wa mazigira yangu ya nyumbani.

Ndiyo. Napenda maua sana. Napenda kwa sababu hunipa furaha uzuri na utulivu wa akili. Mara nyingi hunivutia harufu zao nzuri na rangi zao za kupendeza. Napenda pia kutumia maua kupamba nyumba au bustani. Kila ninapokuwa karibu na maua. Unifanya nijisikie amani, furaha na mshangao wa asili.

Mazingira ya kazi ninayo yapendelea ni mazingira tulivu, safi na yenye mwanga wa kutosha. Napenda pia kuwa na vifaa vyote muhimu karibu yangu na wenzangu wakiwa na mawasiliano mazuri. Mazingira haya unisaidia kuzingatia kazi vizuri, kuongeza motisha na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kila ninapokuwa katika mazingira haya, hunifanya nijisikie furaha, utulivu na motisha kufanya kazi kwa bidi.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Kusoma maoni unanisaidia kuelewa mawazo na mitazamo ya watu wengine. Kupata uzoefu mpya na kujifunza mambo mapya Pia hunisaidia kufanya maamuzi bora kuhusu bidhaa, huduma au muda fulani. Kila ninaposoma maoni hunifanya nijisikie furaha motisha kujua zaidi na uwezo wa kuelewa dunia kwa upana zaidi.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubui ni chai yenye maziwa kidogo Napenda kwa sababu hunipa nguvu unizaidia kuamka na kunifanya nijisikie makini kwa shughuli za siku Mara nyingine pia napenda kahawa kidogo lakini chai ndio kinywaji cha kawaida Kila ninapokunywa chai asubui huwa najisikia furaha nishati na utulivu wa mwili na akili.

Mimi huangalia barua pepe mara mbili au tatu kwa siku, asubuhi, mchana na wakati mwingine jioni, napenda kufanya hivyo ili kuchukua taarifa muhimu kwa wakati, kushugulikia kazi na kuwasiliana na wenzangu bila kuchelewa Kila ninaposoma barua pepe, hua najisikia ufanisi, utulivu na akili, na tayari kushugulikia majukumu yangu kwa ufasaha.

Mimi ninaishi katika nyumba ya familia yenye gorofa moja. Eneo lango lina mazingira tulivu, miti michache na majirani wema. Niliamia hapa mwaka jana. Ninakumbuka jinsi nilivyopokelewa vizuri na majirani wangu. Ninapenda amani, usafi na urembo wa eneo hili. Kila ninapokuwa nyumbani, huwa najisikia salama, furaha na mtulivu sana.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya uongozi na usimamizi wa miradi. Yamenisaidia kuelewa majukumu yangu vizuri kupanga kazi kwa ufanisi na kushirikiana na wenzangu. Pia nimetumia maarifa haya kutatua changamoto kazini kwa haraka na kwa busara Kila ninapotumia mafunzo haya huwa, najisikia mwenye uhakika furaha na motisha kufanya kazi kwa bidii.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani mara nyingine. Nafurahia kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunisaidia kuzingatia kazi vizuri kwa na utulivu na kutumia muda kwa ufanisi. Pia, uniwezesha kushugulikia majukumu ya familia wakati huo huo. Kila ninapofanya kazi nyumbani, huwa najisikia ufanisi, furaha na mwenye amani ya akili.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi hupanga ratiba ya kazi, kweka kipaumbele, cha majukumu na kuzingatia muda uliowekwa. Pia hua napunguza vikwazo vinavyoweza kuchelewesha kazi na kushirikiana na wenzangu pale inapo hitajika. Njia hii hunisaidia kufanikisha majukumu kwa ufanisi na bila msongo wa mawazo. Kila ninapokamilisha kazi kwa makini, hua najisikia kuribika furaha na motisha kufanya zaidi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kila wakati. Napenda kutembea kwa sababu hunisaidia kuchukua hewasafi, kuwa naafya nzuri na kufurahia mandhari ya asili. Mara nyingine napenda kutembea kwenye bustani au barabara tulivu karivu na nyumba. Kila ninapokuwa nikitembea kwa miguu, hua najisikia furaha utulivu na nishati ya kushugulikia shugulizangu za siku.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubui. Wakati huo akili yangu, iko makini, nguvu zipo na napata umakini mkubwa kushugulikia majukumu. Napanga kazi zangu na kuanza mapema, kuna nisaidia kufanikisha majukumu yote kwa ufanisi bila msongo wa mawazo. Kila ninapofanya kazi asubui, hua najisikia ufanisi, furaha na motisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti kila siku. Kusoma gazeti unisaidia kuboresha marifa yangu, kufatilia habari zandani na zakimataifa na kuelewa mambo ya nayojiri kwenye jamii. Mara nyingine napenda pia kulinganisha habari mtandaoni na gazetini ili kupata picha kamili. Kila ninaposoma gazeti, hua najisikia ufahamu, furaha na tayari kushugulikia mazungumuzo au kazi zinazoitaji marifa.

Uwezo ninaotaka kuwa nao ni kusoma mawazo ya watu kwa urahisi na kuwasiliana vizuri Napenda pia kuwa na uwezo wa kushughulikia changamoto kwa akili safi na kufanya maamuzi vibora uwezo huu utanisaidia kufanikisha kazi kuimarisha mahusiano na kushirikiana kwa ufanisi na wengine Kila ninapofikiria kuwa na uwezo huu huwa najiskia furaha na motisha ya kufanya mambo vizuri.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni habari na makala za elimu Napenda kwasababu kunanisaidia kujua kinachoendelea nchini na duniani kuongeza maarifa na kuelewa mitazamo tofauti Pia napenda vipindi vya burudani vinavyofundisha au kuelemisha kwa njia ya kufurahisha Kila ninapokuwa nikitazama kipindi hiki hunifanya nijisikie furaha utulivu na motisha ya kujifunza zaidi.

Wakati wa likizo mimi hujistawisha kwa kupanga mapumziko kusafisha nyumba na kuandaa shughuli za kufurahisha napenda pia kuangalia nafasi za kuenda kushirikiana na familia au kutembelea marafiki njia hii unisaidia kupumzika kikamilifu kuondoa msongo wa mawazo na kuwa na furaha ya kweli kila ninapojistawisha kwa njia hii huwa najisikia amani na mtulivu sana.

Ndio, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu na kompyuta Hii inanisaidia kulinda data yangu binafsi kuzuia wengine kufikia taarifa zangu na kuongeza usalama wa kifaa changu. Kwa kutumia mfumo hii, hunifanya nijisikie na amani ya kiakili uhakika na faragha salama Kila ninapofungua kifaa changu kwa vidole hunipa urahisi na uhakika wa kutumia teknolojia bila hofu.

Kwa ujumla, ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinaongeza urembo na mtindo wa mavazi. Vipuli vinaweza kuonyesha haiba na ladha binafsi, hasa vinapo lingana na mavazi au tukio. Hata hivyo, napendelea vipuli rahisi na vyepesi ambavyo vinanipa faraja na vinafaa kwa matumizi ya kila siku.

Mimi napenda kitanda kizuri na cha starehe. Kitanda kizuri unifanya ni lale vizuri ni pumzike kikamilifu na ku amuka nikiwa na nguvu za kufanya kazi. Napendelea kitanda kisicho kigumu sana. Lakini pia si laini kupita kiasi ili kifae mwili vizuri. Kila ninapo lala kitanda hiki. Hua najisikia amani faraja na usingizi mzuri.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa ustaarabu na kwa akili wazi Napenda kusikiliza mawazo tofauti kuelewa hoja zao na kuchukua yale yanayoweza kunisaidia kuboresha kazi au maisha yangu Pia hufanya maoni ya sio mazuri kuwa funzo la kujiboresha badala ya kuchukizwa Kila ninapopokea maoni kwa njia hii Huwa najisikia ufahamu, motisha na utulivu wa akili.

Ndiyo, mimi hufanya uhifadhi wa vitu vya thamani kama vile fedha, nyaraka muhimu na vifaa vya kiteknolojia. Napenda kuweka vitu hivi, mahali salama na pasipo fikika kwa urahisi. Hii inanisaidia kulinda mali yangu, kuepuka hasara na kuwa na amani ya akili. Kila ninapohifadhi vitu vyangu vya thamani kwa utaratibu, huwa najisikia usalama, utulivu na uhakika wa mali yangu.

Wakati ninawasiwasi mimi hufanya mambo kadhaa kusaidia kupunguza hisia hizi Kwa mfano huwa na jaribu kupumua kwa kina kupanga mawazo yangu na kuzungumuza na mtu ninaye muamini Pia hupanga hatuaza kushughulikia changamoto inayo sababisha wasiwazi njia hizi unisaidia kutulia kupata utulivu na kushugulikia tatizo kwa busara.

Mimi ujikinga na juakali kwa kuvaa ko fia miwani ya jua na nguo zenye mikono mirefu Pia napenda kutumia krimu za kujikinga na jua ili kulinda ngozi yangu njia hizi unisaidia kuepuka kuugua na kudumisha afya yangu Kila ninapojikinga na jua huwa najisikia usalama faraja na utulivu wa mwili.

Wakati ninafanya kazi na timu, mimi hujaribu kushirikiana kwa ufanisi, kusikiliza wenzangu na kutoa mawazo yangu kwa heshima. Pia hushirikiana katika kugawa majukumu, kusaidiana pale panapo hitajika na kushugulikia changamoto pamoja. Njia hii hunisaidia kufanikisha kazi, kuimarisha uhusiano wa timu na kufikia malengo kwa haraka.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto, nilipofika, nilifurahia mandhari nzuri, upepo mzuri na wingu wa majisafi Mara nyingi nilipiga picha kupumzika na kufurahia mazao ya asili Kila nilipokuwa karibu na ziwa au mto ilinifanya nijiskie amani, furaha na utulivu wa akili Hali hiyo pia ulinifanya nihisi karibu zaidi na asili.

Ndiyo, mimi hununua vitu kwa kutumia simu, njia hii hunirahisisha kupata bidhaa bila kuenda sokoni au dukani kutumia programu na tovuti, salama kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kufanya malipo kwa urahisi Ununuzi wa kutumia simu huniokolea muda na nguvu na hunifanya nijisikie urahisi, usalama na kuridhika ninapopata ninachohitaji haraka.

Ndiyo, napenda asali sana. Asali ni tamu kiasili na ina faida nyingi kiafya. Huipenda kwa sababu hutumiwa katika chai maziwa au hata kama dawa ya asili. Kila ninapotumia asali, hunifanya nijisikie afya njema, nguvu na faraja. Pia hunikumbusha umuhimu wa kutumia vyakula vya asili katika maisha ya kila siku.

Mimi huboresha mchakato wa kazi kwa kupanga majukumu vizuri, kuweka vipa umbele na kutumia muda kwa ufanisi, pia hutumia teknolojia kurahishisha kazi na kupunguza makosa. Napenda kusikiliza maoni ya wenzangu na kufanya marekebisho inapobidi. Njia hizi unisaidia kuongeza tija kuokoa muda na kuboresha ubora wa kazi.

Tabia ni nayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na heshima Napenda watu wanaosema ukweli, wanawojali wenzao na wana heshimu maoni tofauti Pia nathamini watu walio wakarimu, wavumilivu na wanaopenda kushirikiana Tabia hizi ujenga uhusiano mzuri na mazingira ya amani Kila ni napokutana na watu wa aina hii, huwa najisikia furaha, usalama na matumaini katika jamii.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda kuanza siku mapema kwa sababu akili yangu uwa tulivu na nikiwa na nguvu zaidi. Asubui unisaidia kupanga kazi zangu, kufikiria vizuri na kufanya mamuzi sahihi. Pia napata muda wa kujitunza kabla shuguli nyingi kuanza. Kuamka mapema unifanya nijisikie mpangilio, mutisha na udhibiti mzuri wa siku yangu.

Chakula ni nachokipenda zaidi ni wali na kuku wa kupikwa kwa viungo Napenda kukila nyumbani au kwenye mkahawa mzuri kwa sababu huwa kitamu sana latha yake ni nzuri, yenye viungo vya wastani na harufu ya kuvutia Nakumbuka mara ya kwanza nikila niliandaliwa na mzazi wangu Aliyenitambulisha chakula hiki Mara ya mwisho ni kikila hivi karibuni na kila ni kikila unifanya ni jisikie furaha na kuridhika zaidi.

Napendelea chakula chenye latha ya wastani, si chenye viungo vikali sana wala kisicho na latha Napenda chakula kinachokuwa na viungo vya kiasi, harufu nzuri na latha laini aina hii ya chakula hunifanya nikifurahie kula bila kuathiri afya yangu Kila ninapokula chakula chenye latha ya wastani, huwa nahisi faraja, utulivu na kuridhika.

Mimi hushugulikia wateja kwa eshima, subira na mawasiliano mazuri Wasikiliza kwa makini ili kuelewa maitaji yao, kisha utoa majibu wazi na suluisho sahihi Pia wakikisha huduma inatolewa kwa wakati na kwa waminifu njia hii unisaidia kujenga imani, kuridhisha wateja na kudumisha usiano mzuri.

Ndio, mimi hugawanya taka zangu nyumbani. Napanga taka kukua taka za plastiki, karatasi na kioo ili ziweze kutumika tena au kuchakatwa. Hii inanisaidia kulinda mazingira, kupunguza uchafu na kusaidia usafi wa nyumba na jirani. Kila ninapogawa taka huwa najisikia ufahamu furaha na motisha ya kuchangia mazingira salama.

Kwa mtu anayeanza kazi ningemshauri kuwa makini kujifunza haraka na kuuliza maswali mara zote anaposhindwa kuelewa kitu Pia ningemshauri kuwa na nidhamu kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wenzake kwa heshima njia hii utamsaidia kufanikisha kazi kujenga uhusiano mzuri na kuwa na maendeleo ya haraka kazini.

Ndiyo, mimi napenda kucheza michezo ya ubao kama vile Chase House Scrabble Napenda michezo hii kwa sababu inahamasisha akili, mikakati na ujumuishi wa wazo Kila ninapocheza unisaidia kufikiri kwa umakini, kuboresha umakini wangu na kufurahia muda wa burudani Pia michezo hii unifanya nijisikia furaha, msisimko na mutisha kujifunza zaidi.

Mimi hutoa muda wangu kutazama video mtandaoni kwenye youtube na mitandao mingine ya elimu na burudani Napenda video zinazofundisha kufunza ujuzi mpya au kutoa burudani yenye maana Kila ninapotazama video hizi unisaidia kujifunza mambo mapya kufurahia muda wangu wabure na kuimarisha akili yangu Pia hunifanya nijisikie furaha na motisha ya kujifunza zaidi.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu chakula chenye ladha nzuri hunifanya ni furahie kula na kunipa hamu ya kula zaidi Napenda chakula kilichoandaliwa vizuri, chenye viungo vya kiasi na harufu nzuri Kila ninapokula chakula kitamu hua nahisi kuridhika, furaha na faraja ya mwili Pia hunikumbusha umuhimu wa kupika au kuchagua chakula kwa umakini ili kudumisha afya na raha ya maisha.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza hutumia kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii na barua pepe Pia hutumia kusoma, habari, kutazama video, za elimu na kupanga ratiba zangu za kila siku simu hunirahisishia maisha kwa kuokoa muda na kunipa taarifa kwa haraka.

Mimi ningependa kujaribu mchezo wa mlolongo wa bahari yyani sailing au bungi jumping Napenda michezo hii kwa sababu inahamazisha ujasiri, msisimko na changamoto mpya Kila nikiwa nacheza mchezo huu hunisaidia kushinda hofu, kujifunza vitu vipya na kufurahia maisha kwa njia tofauti pia itanifanya nijisikie msisimko, furaha na motisha ya kujaribu mambo mapya.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kupumzika na kujiboresha.Mara nyingi nasoma vitabu, kusikiliza muziki au kutazama video za elimu na burudani. Pia napenda kutembea kufanya mazoezi mepesi au kuzungumza na marafiki. Shuguli hizi unisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza furaha na kurejesha nguvu.

Mimi napenda kuamka na jua na pia kulala mapema Kuamka na jua hunipa nguvu mpya na kunisaidia kuanza siku kwa utulivu na mpangilio mzuri kulala mapema hunisaidia kupata usingizi wa kutosha na kuwa na afya njema mtindo huu hunifanya niwe mchangamfu mwenye umakini na mwenye tija zaidi katika shughuli zangu za kila siku.

Mimi husaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali napenda kushirikiana katika shughuli za kijamii, kusaidia jirani wakati wanapojitaji na kushiriki katika usafi na ulinzi wa mazingira, pia natoa msaada wa kifedha au kisaikolojia pale panapo hitajika. Njia hizi hunisaidia kujenga uhusiano mzuri, kuimarisha mshikamano na kufanya jamii kuwa salama na yenye furaha.

Kitu kinachonifanya nifurahie sana ni pale ninapokuwa na familia na marafiki kufanikisha jambo muhimu au kufanikisha ndoto yangu Pia ninapofurahia mafanikio madogo au makubwa husababisha moyo wangu kujaa furaha Halihizi unifanya nijisikie amani, motisha na kuridhika na maisha yangu.

Kipaombele changu kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wazi wa mawazo kusikiliza wenzangu kwa makini na kutoa majibu kwa eshimo Napenda kwa kikisha kila ujumbe unaeleweka vizuri na hakuna mkanganyiko Pia ufanya kazi kwa uwekaji na mikutano, barua, pepe na mawasiliano ya haraka njia zi unisaidia kuimarisha uusiano wa kazi kufanikisha timu na kuongeza tija.

Mara nyingi wikendi mimi hupumzika na kufurahia muda wangu wa bure Napenda kutembea, kusoma, vitabu, kutazama video au kuwa na wakati na familia na marafiki Pia napenda kupanga shughuli ndogo ndogo au kufanya mazoezi mepesi, shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kupata nguvu mpya na kufurahia maisha.

Kitendo cha wema nilichowai kufanya ni kusaidia jirani na mtu mwenye shida Nilimsaidia kwa kumpa chakula, nguo na msaada wa kifedha pale alipohitaji Kitendo hiki kilinifundisha huruma, uvumilivu na muhimu wa kusaidia wengine bila sharti Kila ninapofanya hivyo hunisaidia nijisikie furaha kuridhika na amani ya ndani.

Kila asubuhi ninapoamuka nafanya shuguli zangu za asubuhi kwa mpangilio kwanza naoga na kusafisha mwili Kisha najipanga na kula kifungwa kinywa baada ya hapo napanga ratiba ya siku na kuangalia kazi au masomo ya siku hiyo shuguli hizi hunisaidia kwanza siku kwa utulivu, nguvu na mpangilio mzuri.

Chumba ni nacho kipenda nyumbani ni chumba cha kulala kwa sababu ni tulivu na kina mazingira mazuri ya kupumzika. Napenda chumba hiki zaidi kuliko jikoni au sebule kwa sababu kinafaraja na usiri. Nakumbuka kuwa kitanda, chenye mazulia, laini na muanga mzuri. Ndicho kinacho nifanya ni pende chumba hiki. Pale ni napopumzika, usama vitabu au kusikiliza muziki. Kila nikikaa ndani ya chumba hiki, unifanya nijisikia amani, mtulivu na mwenye furaha kubwa.

Mimi napendelea kunyoa ndevu yangu, napenda kuwa na uso safi na uliopangwa vizuri kwa sababu hunipa uakika, usafi na heshima mbele ya wengine Kunyoa pia kuna nifanya nijisikie utulivu na faraja na kuna raishisha tunzaji wangozi na ndevu Kila ninapofanya hivyo, unifanya nijisikie kujiamini furaha na muonekano mzuri.

Mimi hupenda kusikiliza mziki wakisasa na wa kienyeji mara nyingi Mziki huu unipa furaha, utulivu na msisimuko wa kila siku Napenda pia mziki unaongeza motisha kama vile wa kucheza au kuimarisha mawazo Kila ninaposikiliza mziki huu unifanya nijisikie amani, furaha na motisha kufanya kazi au shuguli nyingene kwa nguvu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na mwenye nguvu Pia hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kupunguza msongo wa mawazo Napenda kucheza ngoma pekee yangu au pamoja na marafiki, hasa wakati wa mziki ninaoupenda Kila ninapocheza ngoma huwa nahisi furaha, utulivu na hamasa ya maisha.

Wakati wa mvua, mimi hupenda kusoma vitabu kusikiliza mziki au kukaa na familia nikipumzika. Napenda mvua kwa sababu hunifanya nijihisi, mtulivu na mwenye furaha. Nakumbuka siku ya mvua nililofuraia zaidi ilikuwa pale tulipokuwa na sheree ndogo ya familia ndani ya nyumba huku mvua ikinyesha kwa utulivu. Mvua mara nyingine hubadilisha mpango wangu kama vile kufuta matembezi au shughuli za nje lakini hunipa fursa ya kufanya mambo ya ndani kila ninaposikia sauti ya mvua hunifanya nijisikie amani utulivu na furaha ya ndani.

Ndio, mimi hufuatilia matukio ya kimataifa kupitia televisheni, radio na mtandao. Napenda kujua habari za siasa, michezo, teknolojia na mambo ya kijamii yanayotokea duniani. Hii hunisaidia kuelewa dunia inayotuzunguka, kuboresha ufahamu wangu na kuzungumza na wengine kuhusu masuala ya kimataifa. Kila ninapofuatilia matukio haya Huwa najisikia mshikamano na dunia, uelewa mkubwa na motisha kujifunza zaidi.

Likizo yangu ya ndoto ningependa kuipata baharini au milimani yenye mandhari nzuri. Napenda kuenda mahali pazuri kando ya ufukwe au kwenye milima yenye upepo safi na mazingira tulivu. Pale ningependa kutembea, kupumzika, kuchukuwa picha na kufurahiya mandhari. Ningependa kusafiri na familia au marafiki wakaribu ili kushirikia na furaha ya likizo. Katika likizo hii ya ndoto, ninaitaji kupumzika lakini pia kufanya shuguli nyingi za kufurahisha. Kila ninapokuwa pale, nitajisikia amani, furaha na uhuru wa kweli.

Mimi napenda kuenda madukani wakati wa mchana au asubuhi. Hii ni kwa sababu kuna utulivu na hakuna foleni nyingi. Hivyo kuna nifaa kununua vitu ninavyohitaji kwa urahisi. Mara nyingi ninapokuwa madukani, napenda kukagua bidhaa vizuri, kulinganisha bei na kuchagua bidhaa bora. Kila ninapokwenda madukani wakati huu, huwa najisikia urahisi, amani, na kuridhika na ununuzi wangu.

Mchezo wangu ninaoupenda katika olimpiki ni mbio za mwendo mrefu. Napenda mchezo huu kwa sababu unahusisha uvumilivu, mbinu nzuri na msisimuko mkubwa. Nakumbuka mchezo wa olimpiki niliofurahia kutazama ni pale timu ya nchi yangu iliposhiriki na kufanya vizuri. Mchezaaji ninayempenda zaidi ni yule anayejituma bila kuchoka na kuonyesha ujasiri mkubwa. Kila ninapoangalia mchezo wa olimpiki. Hunifanya nijisikie msisimko furaha na motisha kufanya vizuri katika shughuli zangu.

Mimi napenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Napenda kuenda sinema kwa sababu unausisha burudani, kupumzika na kufurahia filamu nzuri. Mara nyingi napenda kuona filamu za kisasa au za ki kusisimua na mara nyingine napenda kuenda na marafiki au familia. Kila ninapokwenda sinema, unifanya nijiskie furaha msisimko na kupumzika kutokana na shuguli za kila siku.

Kuhusu, wasilisho, ninajihisi msisimko na changamoto kwa wakati moja. Wasilisho hunisaidia kuonyesha ujuzi wangu, kushirikisha mawazo na kujenga ujasiri wa kuzungumza hadharani. Mara nyingine ninaweza kuhisi nervous kidogo lakini napambana na hofu hiyo kwa maandalizi mazuri. Kila ninapo wasilisha, hunifanya nijisikie kujiamini, kuridhika na fahari kwa jitihada zangu.

Mimi huimiza ushirikiano katika timu kwa kutumia mawasiliano wazi kusikiliza kila mmoja na kushirikisha mawazo yangu kwa heshima Napenda pia kushirikiana kwenye kazi ndogo ndogo kusaidiana wakati wa changamoto na kutoa pongezi pale inapofa njia hizi usaidia timu kufanikisha malengo kwa uraisi na kuimarisha uzsano mzuri.